Nyumbani kwangu ninaishi peke yangu, jambo ambalo linani lianipa uhuru mkubwa wa kupanga ratiba zangu, kutuliza akili na kufanya shughuli zangu bila kuingiliwa, au kukabiliwa na kelele za mara kwa mara. Hata hivyo, wakati mwingini ukimya, unakuwa unakuwa na pande mbili wakati unasaidia sana kwenye utulivu na kila kutoa nafasi nzuri ya kusoma na kutafakari, unaeza pia kuleta ukupweke ambapo pale ambapo mtu anatamani mtu wa kupiga naye story au kubadilishana mawazo ya hapa na pale ndiyo maana huwa nahakikisha natoka nje kuwasiliana na marafiki na ndugu mara kwa mara ili kuanzisha m kusawazisha maisha ya upweke na maisha ya kijamii.